Napenda sana mwezi nilipzaliwa. Nimezaliwa Januari, mwisho wa mwezi. Napenda kwa sababu mwezi huo, kwanza ndio ambao nimeingea hapa duniani. Na mwezi huo pia ndio niliweza kuwapa wazazi wangu furaha kwa kuwa ndio wamenizaa ambayo mimi ndio mtoto wa kwanza. Kwa hiyo mwezi huo nauhisi kuwa ni mwezi ambao kwanza ni mwezi wa kwanza na mimi ni mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo nahisi mwezi huo tunashabiana vizuri sana na pia naona pia wazazi wangu wanaupenda sana mwezi huo kwa sababu ndio mwezi ambao wameweza kupokea mtoto wa kwanza.